Kweli juisi ya matunda ninayoipenda zaidi ni juisi ya embe kwa sababu ina ladha tamu na yenye kuvutia sana. Napenda juisi ya embe kwa sababu ni laini na rahisi kunywa hasa wakati wa joto. Na kwa hakika sisi tukiwa na maembe nyumbani kwetu huwa naichukua tu moja kwa moja na naunda juisi kwa sababu tuko na maembe kwa wingi. Si kitu ambacho pengine naenda kuitafuta pengine sokoni ila tuko na maembe ya kutosha sasa kwangu inakuwa rahisi kuiunda ile juisi ya embe. Juisi ya embe hunipa nguvu kwa sababu ina vitamini nyingi. Muhimu kwa mwili, inafanya mwili unalainika, inafanya ngozi inametameta, unakaa kama mtoto mdogo hata kama umri inazidi lakini inalainisha ngozi na inakupa mwonekano msafi wa ngozi wako upande wa nje. Napenda rangi ya juisi ya embe kwa sababu inavutia macho na hunifanya nitamani kuinywa zaidi kwa sababu ni mojawapo ya juisi ambayo huwa na iunda mimi mwenyewe kule nyumbani nikienda mutini nachuma maembe naieka kwa pamoja naiosha halafu natengeneza juisi. Juisi ya embe hunifanya nijisikie, nimeridhika baada ya kunywa, hata kabla ya kula chakula, kwa sababu huwa nahakikisha pengine baada ya kula chakula, nimeinywa kwanza, halafu kabla ya kula chakula pia, huwa nainywa. Naipenda kuinywa juisi ya embe asubuhi, hunipa mwanzo mzuri wa siku, ninapoenda kazini ile ladha hainitoki. Kwa sababu huwa, huwa inanisaidia kuniburudisha, ninapokuwa nimechoka, au na mawazo mengi. Na hii juisi ya embe kwa sababu si rahisi kupatikana pengine kwa urahisi kule sokoni. Lakini mara mingi huwa naiunda mi mwenyewe kwa sababu tumepanda mti wa maembe mwingi kule nyumbani. Juisi ya embe ni nzuri kiafya kwani husaidia kuboresha hata kinga ya mwili. Mara mingi nimekaa bila kwenda hospitalini hata siku moja nilikuwa nimeenda kupima hali yangu. Na daktari akaniuliza, he na uko na kinga ya mwili mzuri hii mwaka umegonjeka kweli, nikamwambia la hasha hii mwaka sijaenda hospitali kwa sababu huwa natumia lishe bora. Na kando na lishe bora huwa natumia juisi kwa wingi ya matunda tofautitofauti haswa kama maembe yenye napenda kuinywa hiyo juisi ikiwa baridi kwa sababu hunipa hisia ya kuburudisha zaidi kwa sababu huwa najisikia kama mwili umeburudika hata nikikaa mahali nikitulia pengine kwa kivuli kwa sababu sahizi ni wakati wa jua huwa najisikia kama mtoto mdogo. Huwa inanikumbusha ile juisi ya maembe, nilipokuwa mtoto mdogo zile nyakati, nilikuwa nikifurahia sana msimu wa matunda ya maembe kwa sababu nakumbuka mamangu alikuwa amenizoesha kuniundia ile juisi halafu nakunywa baada ya kunywa narukaruka juu kama ndama mdogo ambaye ametoka kunyonya. Na napenda juisi ya embe kwa sababu inaweza kuchanganywa na matunda mengine kama chungwa au nanasi na ikaunda juisi mojawapo nzuri zaidi ambayo huwa inanisaidia katika kufanya kazi tofautitofauti kwa mwili. Na hata huwa inaniletea amani ya moyo wangu kwa sababu nikinywa yale matunda ambayo yamechanganywa huwa nasikia ni kama nimekula chakula ambacho kiko na madini yote mwilini wangu. Na pia hiyo juisi ya embe ni kinywaji kinachofaa kwa watu wa rika zote si eti inabaguliwa ni watu fulani watakuwa wanaitumia kunywa ama ni watu wepi kwa sababu huwa inapeana hamu hata ya kula chakula kwa watu pengine ambao hawana hamu ya kula chakula. Mara mingi, pengine kama sina hamu ya kula chakula, nakunywa ile juisi ya embe. Baada ya kunywa hivi, naona moja kwa moja, hamu ya chakula inapanda na nakula chakula vizuri sana bila hata kujizuia. Naipenda hiyo juisi ya embe kuliko vinywaji vya viwandani kwa sababu hiyo juisi ya embe yenyewe ni ya asili na nikinywa huwa najua nimekunywa kitu ambacho kimeundwa na mimi mwenyewe na nimetoa ile tunda shambani. Ambalo limeiva, na naunda juisi moja kwa moja.

Kwa kweli kabisa mimi ningependa kutembelea mji wa Washington D.C. Kwa sababu ni mojowapo ya miji kule marekani ambayo ni mikubwa sana ambayo inajulikana ulimwengu kote. Na Washington D.C. Vile nimekuwa nikisikia sifa zake iko na utamaduni chungu nzima ambapo tamaduni za watu wote duniani ziko kule na watu wanafurahia kwenda kushudia jinsi tamaduni ni maridadi na vile watu wanafanya. Na wanatenda utamaduni wao tofauti tofauti ambao ni wa kipekee. Kule Washington D.C. Hii ni mojawapo ya miji mikubwa sana duniani ambayo imefikia pengine kimileni ya maendeleo yake. Kwa sababu iko na kila kitu ambacho kinastahili mwanadamu akuwe nacho ukienda kwa kimaendeleo ni mji mojawapo ambayo ni safi sana wameweka barabara safi nzuri hata ambayo hauwezi ona uchafu ama taka yoyote imeanguka mahali popote kwa sababu ni moja wapo ya mji ukiwa kwa barabara unadhani uko kwa nyumba yako ndani sebuleni na kando na hayo yote umehakikisha ule mji wameweka mataa hata ikiwa mnatembea usiku hakuna ukora ni mji salama sana ambapo hata ukitembea lisaa li yoyote uko salama salmini kwa sababu hakuna mkora yoyote ambayo atakuguza kwa sababu kuna zile makamera za CCTV kwa ule mji ambao wameweka kila mahali hata ukifanya chochote ukitupa taka zile kamera za CCTV zitakuwa zinaonesha tu halafu zinaanza kulia halafu zikikushika ukitiwa mbaroni lazima ufikishwe kotini na ulipe faini kwa kutupa taka taka ovyo ovyo. Ule mji umelindwa na usafi wa ule mji uko kwa kiwango kingine. Ukiona mabarabara unaeza dhania ni kwako sebuleni na umeweka pengine ile zulia. Nasema. Kitu ambacho napenda na ule mji wa Washington DC ni moja wapo ya miji ambayo iko na maendeleo makubwa sana ya kiteknolojia ambapo ukifatilia upande wa kiteknolojia hakuna mji ambao unafikia ule mji kwa kiteknolojia kwa sababu uko na makamera aina fulani ambapo yaweza kuchunguza kila kitu ambacho kinatendeka mjini na hakuna uhalifu ama kitu chochote ambacho kinaweza fanyika kikakosa kujulikana kwa sababu makamera za CCTV zimemulika kila mahali na hata huwezi jua kamera iko mahali bali wametumia teknolojia ya hali ya juu ambapo wameweka tu vile pengine vidude vidogo vidogo vya kamera na vinachukua kwa mzunguko mmoja mkali ambapo ikizunguka hivi imeshika kila mahali na imeshika kila pembe hakuna chochote ambacho utafanya ufiche ile kamera. Halafu kitu kingine ambacho nimependa na mji wa Washington DC ni mojawapo ya miji ambayo imeafikia upeo ya kimaendeleo. Kwa sababu ukiangalia hata ile mijengo mirefu na kila kitu ambacho kimejengwa pale kina mudu, pengine mahitaji ya watu wote. Hata watu wakitaka manyumba za kuishi. Kuna vyumba ambavyo vimeundwa vya ghorofa ambayo ni ghorofa mrefu sana na iko na uwezo wa wa wanaoishi pale wengi sana halafu ukiangalia mambo pengine ya elimu kule Washington DC elimu iko kwa kiwango kikubwa sana kwa sababu ukienda kule kusoma. Ukimaliza kusoma tu hivi moja kwa moja wanakupa kazi kule. Na huko elimu ni kama moja wapo ya nguzo muhimu na nguzo za kipekee ambazo zinatumika katika kuhakikisha uchochole umaskini umetoka kwa nchi yao kabisa. Na hata wale watu wote ambao wamekosa makao kuku. Pata makao mazuri kutokana na kuenda shule nzuri. Na hata kupata elimu ya kutosha. Na hata kushugulikiwa na kuishi huko na kulipiwa na serikali. Mjini Washington DC kule marekani ni mojawapo ya miji ya kipekee sana. Ukiangalia pengine kwenye barabara utaona magari ya kifahari. Useme yanatolewa kwa kampuni kumbe ni magari ya watu wanaoendesha kwa sababu ya maisha wameshayapikia maisha. Kwao maisha si shida ila wanaishi maisha kulingana na teknolojia ya hali ya juu sana. Na ule mji kitu kingine ambacho kina nifanya nikapendea. Jinsi wa muundo maridadi tofauti tofauti wakapanga maua pengine kwa zile barabara kuu halafu ukiangalia pembeni zote utaona jinsi watu wanajishugulisha na kazi.

Kwa hakika wakati ninapo kutana na mgogoro na mtu, jambo la kwanza ninalofanya ni kutulia ili nisi amue kwa hasira. Mara mingi huwa naketi chini, najisikiza, mahali ambapo pengine, nilianzisha ule mgogoro na ukakithiri mzizi, nijue nitajinasua kivipi, nitatulia kivipi ndiposa, niweze kwanza kutatua ule mgogoro, naji kusikiliza kwa makini kile mtu mwingine anacho sema kusikiliza hunisaidia sana kuelewa chanzo cha mgogoro alafu nijue ni jinsi gani ambao nitashughulikia ule mgogoro ambao umetokea. Mara mingi watu wengi huwa wanapoteza ambapo mgogoro unatokea alafu wote wanaenda juu kwa hasira. Mwishowe wanamalizia hata kuuwana ama kupigiana ovyo bila kujali mmoja na mwingine. Mimi hujitenga kidogo ili nipate muda waku fikiria kabla ya kujibu. Hii hunisaidia sana kuepuka maneno ya kuumiza ama kuepuka maneno ambayo pengine ningesema na yalete uwadui ambao huwezi isha. Najaribu kujieleza kwa heshima bila kupandisha sauti mawasiliano mazuri hupunguza mvutano. Ambako nitakuwa nanyenyekea narudi chini kabisa na naongea kwa hekima kama sija kosewa na hapo makubaliano yatakuwa moja kwa moja. Na kubali pale nipoteze kila kitu na kuomba msama ha hunisaidia kurejesha amani ambapo nikipoteze kila kitu na nirudi chini ninyenyekee hata yule ambaye pengine tumekuwa tukigorovishana naye. Ata jiona pengine yeye pia ni si kitu na tunakuja kwa pamoja tunaongea na tunaepuka pengine lawama sizizo na maana hata badala yake uzungumuzo wetu uleta amani na hata kuturudisha pamoja kama marafiki. Mimi huwa najitadi kweka hisia zangu chini ili kuthibithi hasira ambaye imezuka wakati wa mgogoro. Na hiyo imenisaidia pakubwa sana katika maisha yangu kwa sababu nikiwa msimamizi wa wafanya kazi huwa nakumbana na migogoro mingi sana na dalili ya migogoro huwa inakuja pengine kitu kimoja ama wafanya kazi wamevuragana ama wamefanya vitu ambavyo pengine haviendani. Sasa kitu ambacho huwa kinashuka ni mgogoro na ni lazima nitatue. Ni lazima ni vae viatu zao nihakikishe mambo yote yako shwari mimi nikiwa msimamizi wao. Na mimi naheshimu maoni ya kila mtu ama mtu mwingine. Hata kama sitakubaliana nayo lakini naheshimu kuleta amani. Na nahakikisha tunaongea kwa amani, kwa upendo hata tukiachana, hakuna mtu mwingine ambaye pengine amebeba mwenzake kwa kichwa chake ila tukiachana tunaachana kwa amani. Mimi hujaribu kuona mambo kwa utazamo wa mtu mwingine, hii hunijenga kimaadili sana. Na ninapo ona hivyo, huwa nasaidia huyo mtu moja kwa moja. Ata kama itakua ni kurudi chini, lakini anielewa. Akinielewa migogoro huisha na huwa tunaisha maisha ya amani kwa sababu hayo maisha yamejaa migogoro mingi yamejaa mambo mingi yamejaa shida mingi sasa ni lazima kila mtu na mimi binafsi nijue jinsi ya kukabiliana nayo. Ndiposa nisije ni kaumiza mtu yeyote ama ni kafanya kinyume na mapenzi ya mtu mwingine. Na nikiweza mara mingi kutatua hata. Migogoro ya wafanya kazi mimi kwangu huwa inanisaidia sana kujua wafanya kazi wengi na tabia zao na hii huwa ina tupelekia tunatengeneza pengine mahali ambapo tutakwa tuna kutana tunazungumzia pengine maswala tofautofauti kuhusu migogoro na hapo utapata wafanya kazi wote ambao wamekosana wanaombana msamaha na kwa hivyo, kazi kwa kampuni inendelea shwari kwa sababu hakuna mwingine ambaye amebeba mwenzake kwa roho. Na hii huwa ina tusaidia sana. Hata nipotumia lugha laini na ya heshima ninapo nena na wafanya kazi wengine ama nawazungumzia. Mimi huwa naacha kutumia maneno makali ama maneno ya chuki ambayo yanawezaleta sisi ku kosana na wafanya kazi na hata kuha ribu maendeleo ya kampuni yetu. Na mimi hufanya hivyo kuhakikisha nimesului.

Mimi kwa kweli huwa napenda mahali pa kimya kwa sababu hapo mahali pa kimya ndipo huwa naweza kutuliza mawazo yangu kama nimekuwa na msongamano wa mawazo hapo ndipo mahali pekee ambapo naweza kutuliza mawazo yangu na niweze kufikiria jinsi nitafanya vitu vya ambavyo nimevipangilia na kuhakikisha naweza kupata wakati mwafaka ya kupumzisha hata pengine mwili wangu baada ya kufanya kazi mingi na mahali ambapo pametulia huwa pananisaidia sana kwa sababu hata nikitaka kufanya shughuli yoyote huwa napangilia mikakati yangu kama kuna furaha kuna utulivu fulani ambapo nezawaza na nikafikiria vizuri kuliko vile ningekua pengine mahali ambapo pana kelele na mahamali ambapo hata mimi huwa napenda mazingira ambayo yametulia nikiwa kazini kwa sababu hapo mimi huwa nakuwa na uwezo kumaliza kazi yangu mapema sana kama nimepewa pengine kazi ya lisali kama nane ama lisali saba ama sita mimi huwa nakuwa na uwezo kumaliza hiyo kazi kwa mazingira ya utulivu na hata lisali kama tatu ama ikienda zidi lisali nne ambapo sijaifikisha lisali nne lakini mara mingi mimi najua huwa nakuwa na mazingira ya utulivu na nikianza kufanya kazi yangu huwa nafanya kazi yangu kwa haraka sana na kwa mtiririko kwa sababu hakuna kitu chochote ambacho kinanisumbua hakuna kitu chochote ambacho pengine kingekuja kinikwaze ama kingekuja kianze kunipigia makelele ila nikianza kazi hivi itakua nimepangilia mikakati yote na mipango yote nikianza na hii nafuata tu ratiba na natimiza kazi yangu kwa haraka sana na mahali patulivu mara mingi imenisaidia hata nisikuwe pengine na pressure ama vitu kama hizo ambazo huwa zinasumbua watu wengi anafanya kazi huku anapigiwa kelele na pengine tajiri wake ama mwajiri wake anamwambia fanya hivi kuja huku achana na chenye unafanya kwanza ukuje huku unisaidie hiki na kile hapo ndipo hakukuwangi na utulivu wa kazi lakini kama kuna utulivu wa kazi hakuna mtu mwenye anakusumbua mimi nikimaliza kazi yangu kuna kompyuta tu nasukumia kazi ambayo nimefanya tajiri wangu ndiposa aweze kuipata pengine kwa kompyuta yake na hivyo huwa inanirahisishia sana vitu vingi kwa sababu sijawahi kujikuta pengine kwa vitu ambavyo havistahili kwa sababu nikikuwa mahali pangu patulivu nikiwa kwa ofisi yangu ambayo haina watu wengi ila ni mimi pekee yangu ambaye niko hapo nafanya kazi nikimaliza kazi naeka kwa kompyuta na namtumia bosi wangu inakua rahisi sana kwangu kufanikisha shughuli zangu za kila siku kwa utulivu pia nimegundua ukipata mahali ambapo pametulia pazuri unaeza fanya mambo yako mengi sana ambapo hautapata makelele kutoka kwat wau wengine hautapata pengine shida ya kugombana na watu wengine na hautapata chochote ambacho kitakuharibia pengine siku ila ukikuwa pekee yako ukifanya kazi yako kama wakati mwingine mimi huwa naenda kule nje na kwa kivuli ambapo kuna miti ya kiasili mizuri sana hapo nikienda na nikienda na kalamu yangu na jikaratasi hapo huwa naeka malengo yangu ambayo nataka kufanikisha pengine kwa wiki moja na huwa nahakikisha kila mikakati ambayo nimeipanga ama vitu vyote ambavyo nimeandika kwa kile kikaratasi naanza kueka maki moja baada ya nyingine kuhakikisha ni gani ambayo nimetimiza na ni gani ambayo sitatimiza nafanya vipi niweze kutenga muda wangu wa kutosha wa kuhakikisha nimemalizana chochote ambacho nimeletewa pengine kwenye dawati yangu kwa utulivu na kwa upole na nimegundua utulivu ni mojawapo ya vitu ambavyo vyaweza kukusaidia ukaendelea na ukanawiri maishani mwako kwa sababu hakuna kitu chochote ambacho pengine kingekuja kati yangu na pengine mwajiri wangu kwa sababu mimi nikiwa nimetulia pengine kwa kivuli kule kwa miti ya kiasili na nimebeba laptop yangu huwa naketi pale na nafanya kazi tu kwa haraka ninapokuwa napunga hewa safi nasikia mulio wa ndege nasikia mulio wa msitu na nasikia ile vile miti zinapigana na nasikia hata vile hewa safi inakuja mahali popote ambapo nafanyia kazi.

Mafanikio ya binafsi ninayo thamini kazini ni uwezo wa kufanya kazi kwa bidii na kuona matokeo chanya ya juhudi zangu. Ambapo wanahakikisha kila wakati naweka malengo na mipango wala mikakati ya kuhakikisha, kila ninapoenda kazini nafanya kazi yangu kwa uzuri bila kuangalia mtu mwingine na naifanya hiyo kazi mpaka yaonekane kuwa ni kazi ambayo inaleta mafanikio. Na thamini mafanikio ya kutimiza malengo niliyojiwekea kazini. Hii hunipa motisha ya kuendelea kujituma kuhakikisha. Kila kitu ambacho nimeweka chini nitimize lazima naifanyia kazi. Hata iwe nikuweka muda wa kutosha, iwe ni kukaa kuhakikisha nafanya ile kazi mpaka nitimize huwa nafanya hivyo bidii bila kuangalia mtu mwingine. Ninathamini kupata ujuzi mpya kupitia kazi yangu kila ninapojifunza hunijenga kitaaluma kwa sababu kila siku nasoma vitu tofauti tofauti kule kazini, ninapokuwa kwenye ofisi nikifungua kompyuta nashtukia nime nimebonyeze mahali ambapo kazi yangu inapatikana kwa mtandao na naangalia jinsi watu tofauti tofauti walipata ufanisi kufuatia ile kazi ambao wanafanya pengine ya kusimamia wafanyakazi wengine na kuwa viongozi ambao ni wa kipekee ambao wanaleta wafanyakazi kwa pamoja kuhakikisha wanafanya kazi na si kufanya kazi tu bali wanafuata pengine utaratibu na masharti ya kampuni vilivyo bila kung'ang'ana ila kukuwa waaminifu kwa moja na mwingine. Na kwa kweli mafanikio ya kuamini kazi ni muhimu kwangu sana ninapopewa jukumu la kutekeleza pengine vizuri, huwa najisikia fahari sana. Ninapoona kila jukumu ambalo nimepewa pengine na tajiri wangu nimelitimiza. Na sikulitimiza tu bali nimelifanya kwa wakati ufaao na kwa haraka sana na kuifanya vizuri zaidi kulingana na vile alivyokuwa amenieleza. Ninathamini mafanikio ya kuboresha ubora wa kazi ninayoifanya. Hii huonyesha maendeleo yangu ya binafsi kwa sababu sifanyi kwa sababu mtu mwingine ananiona ila huwa ninaifanya kwa moyo wote kuhakikisha napata pongezi na kutambuliwa na mkubwa wangu kule kazini kwa kuleta mabadiliko na kuhakikisha ku kufanya kazi yake ionekane na hata wafanyakazi wengine waige mfano kutoka kwangu. Si kwa kujionyesha ila kwa kufanya kazi nzuri na kwa kuielekeza vizuri, mpaka wenyewe wafurahie hiyo kazi, itoke ndani ya moyo wao, wakifanya kazi, iwe ni kitu ambacho, iwe ni kazi ambayo inazalisha sana, hata mishahara zao zikiongezwa, itakuwa wamezalisha kwa kiwango kikubwa. Ninadhamini uwezo wa kufanya kazi kwa ushirikiano na wenzangu. Kwa sababu bila wenzangu kazi kwa hakika hawezi fanywa vizuri. Lakini nikishirikiana na wenzangu kufanya kazi kwa timu ni mafanikio makubwa sana kwa sababu mtu mmoja hawezi lakini kwa tukiweka akili zetu kwa pamoja na wosia na maelekezo kwa hakika huwa tunapata mafanikio makubwa sana kama kampuni ilikuwa inauza pengine kiwango fulani cha pesa huwa tume tunashtukia kampuni inauza maradufu hata zaidi ya maradufu ambapo huwa tunapata mapato mazuri na hata hapo kuongeza mishahara. Hata nikienda kuambia tajiri awaongeza wafanyakazi mishahara inakuwa rahisi kwa sababu mapato yamepanda sana. Mafanikio ya kushinda changamoto kazini hunifanya niwe jasiri zaidi. Kwa sababu kule kazini kuna changamoto mingi, za wafanyakazi wengine, mnapokutana na watu tofauti tofauti kwa kazi, wako na changamoto kutoka kwao manyumbani, pengine wako na watoto shuleni hawajewalipia shule, mtoto amefukuzwa shuleni ama wamekosana bibi, hayo yote yanakuja na yanatatuliwa kwa sababu mtu anakueleza, anakuamini na inabidi mnaketi chini mpaka mpate suluhu. Ninathamini uwezo wakusimamia muda wangu vizuri kazini ili kunisaidia kuongeza tija. Hapo ndipo huwa ninahakikisha, nimekaachini, nimesimamia muda wangu vizuri, na hata hapo huwa napata mafanikio ya kusaidia hata wengine kazini. Hunipa furaha sana ninapowasaidia wengine kazini ambapo.

Napenda kuvaa kofia kwa sababu ni sehemu ya mtindo wangu na pia hunilinda dhidhi ya jua na baridi. Kwa kweli mahali ambapo mimi naishi kuna jua jingi sana na kuna joto ambapo utapata ile miale ya jua inanipiga moja kwa moja kwa utosi wangu. Sasa mara mingi huwa najizuia kwa kuvaa kofia ndiposa nisichomwe ama kichwa changu kiwe kinachomwa na jua ama mara nyingine uone. Ngozi inamomoka kutoka kwa uso wangu. Sasa huwa nahakikisha nimevaa ile kofia, ndiposa, jue isinichome kwa utosi wangu moja kwa moja. Napenda kuvaa kofia kwa sababu hunifanya nijisikie nipo nadhifu na nina mvuto zaidi. Hapo kwa mfano ninapo vaa ile kufia huwa naona ni kama navutia zaidi na ile kofia huwa inanilinda. Hata uso wangu dhidi ya miale mikali ya jua kwa sababu mahali ambapo tunakaa kuna jua kali. Na ile jua ikinichoma uso moja kwa moja huwa naanza kujikuna kuna ambapo hata mara mingi napata alama kwa uso kwa sababu ya kujikuna kuna. Na hata ile kofia hunifanya nitofautiane na wengine katika mtindo wa mavazi ambapo nikiingia hivi watu wanajua tu pengine mtu fulani ameingia. Na haswa ninapokuwa hata kule kazini ili kofia huwa inanisaidia sana kwa sababu ninapoenda uwanjani kuenda kuangalia shuguli za kikazi zinaendelea kivipi. Huwa inanisaidia sana pakubwa wakati jua ni kali na wakati pengine mwingine wakati kuna mvua wakati baridi ni kali kofia za rangi tofauti kwa sababu hunirusu kubadilisha mwonekano wangu. Si kila siku navaa tu kofia ya aina moja ila navaa huwa navaa kofia kulingana na hali ya hewa. Kama pengine kuna baridi jingi huwa napenda kuvaa kofia nyeusi. Na si nyeusi tu bali huwa nabadilisha, badilisha rangi hunisaidia kujistiri nyele zangu wakati sina muda wa kujibamba. Kwa sababu ni napo vaa hakuna yeyota ambaye atajua kama nywele zangu ni mbaya. Ama ni nzuri na pia mahali ambapo naishi huwezi nyoa nywele yote kwa sababu ya jua kali. Na napenda tu kuivaa ili kofia kwa sababu zinavaliwa kwa matukio mbali mbali. Na hata huwa inasaidia kwa mfano nikienda kule kwa uwanja kuenda kuangalia jinsi vitu vya kampuni ama bidhaa za kampuni zinaekezwa kwa maroli huwa naenda na kofia ambayo inanisaidia. Ninapo simama pale mwali wa miali za jua hazinifikii kamwe. Na napenda kuvaa ile kofia ninapo kuwa safarini au matembezini kila siku ya weekendi ninapoenda matembezini huwa navaa kofia huwa inisaidia sana kukinga kitu chochote kisianguke kikanipiga kichwa ama kitu chochote ki kaniguza kichwa changu kwa sababu kichwa ni mojawapo ya vitu muhimu ambavyo vinalindwa na kutokana na vumbi kutokana na nzi kutokana na vitu tofauti tofauti ambavyo vinaeza dhuru kichwa changu kwa sababu ni mojawapo ya vitu ambavyo vinabeba mwili mzima na vinapeana mwelekeo ya mwili. Na pia huwa inanisaidia kukamilisha vazi langu kwa sababu kofia huwa navaa kulingana na mavazi ambayo ni mevaa. Sasa nikekelea juukwa kichwa huwa najihisi nimekamilisha vazi langu kabisa. Na hata huwa inanifanya nijisikie huru na mwenye mtindo wangu wa binafsi. Napenda kofia tu kwa sababu ya kuonyesha haiba au utu wangu. Kwa sababu mimi nimezoea kuanzia utotoni. Na siezi elezea ni kwa nini napenda tu kuivaa kwa sababu hunifanya nijiskie tofauti na watu wengine. Na mimi kofia kwa hakika imenisaidia pakubwa sana kwa sababu siezi elezea jinsi wa na hata kupunguza vitu ambavyo vinaweza niathiri kichwa ama kuniuma kichwa ama kunigonga kichwa. Hayo yote huwa inazuiliwa na kofia ambayo mimi huwana navaa kwa kichwa. Sasa kwangu kofia ni kitu cha maana sana huwa inanisaidia kutokana na na miale ya jua na hata kunisaidia.

Kwa kweli mimi napenda timu ya Barcelona na ni mojawapo ya timu ambayo imekuwa inabeba vikombe vingi sana na imekuwa na wachezaji bora. Na kitu ambacho kinanifanya niipende ile timu ni kwa sababu ni timu yenye huwa inahakikisha inacheza mpira wa kiwango cha kidunia ambapo ni mpira huwa unapendezwa na watu wengi sana. Ambao wanatazama ule mpira yata nimeona vijana kutoka mahali ambako naishi, wameenda wakajiunga na kile klabu ya Barcelona vijana wadogo ambao wanaenda kupata zoezi huko. Barcelona ni mojawapo ya timu ya kipekee duniani kwote. Ni timu ambayo imekuwa ikiandikisha matokeo bora sana kwa kikombe cha pengine mabingwa wa bara ulaya na mabingwa wa ligi zote za bara ulaya na pia imekuwa ikibeba ligi yao ya nyumbani na ligi tofautitofauti kwa mfululizo. Na ikiwa na mchezaji aliyekuwa bora sana kwa jina la Messi, alikuwa ni mojawapo ya mchezaji ambayo aliwafanya watu wengi sana kumpenda na hata kutazama ile timu ya Barcelona ikicheza. Na alikuwa ni mchezaji ambaye akishika mpira, anaeza chenga, akagaragaza ule mpira, na akachenga uwanja mzima wachezaji wote na akaenda kufunga bao kwa urahisi sana. Alikuwa ni mchezaji mojawapo mwenye talanta ya kipekee ambapo alikuwa na uwezo wa kushika boli mahali popote ambapo ako. Na akishika boli atahakikisha ule mpira amegawia mwenzake na umemrudia na hangepoteza hata pasi moja. Alikuwa anahakikisha, akishika ule mpira, anahakikisha uwanja wote umetulia na akitoa pengine pasi ilikuwa ni pasi mojawapo ya kishua sana ambayo ilikuwa inaenda inaingia kama bao. Barcelona kwa hakika ni timu yenye mchezo mzuri sana. Na mfumo hao wa mchezo umeonyeshwa na ukakuwa ni mfumo wa mchezo ambao umekubalika duniani kwote na wachezaji wengi huwa wanapenda kujiunga na hiyo klabu ya Barcelona ama hiyo timu ya Barcelona lakini inakuwa vigumu kwa sababu wanaangalia viwango vya mpira ya wako na hata wanakuchunguza kwanza wanaenda wanakufanyia ile trials. Usipopita zile trials kujiunga na ile klabu ya Barcelona inakuwa ni ngumu sana kwa sababu ni klabu ambayo inajulikana na huwa inachukua tu wachezaji walio bora zaidi. Na ule ubora wanapata kwa zoezi kali, kwa kujituma kwa kuhakikisha wanaamka mapema zoezi wanakuwa na nidhamu ya hali ya juu kuhakikisha zoezi wanapiga mpaka wanazoeana wote na wakienda uwanjani unaeza dhania wanacheza tu na mpira kwa sababu unaweza dhania walizaliwa na mpira kwa sababu mpira unawakubali, mtu anapoguza mpira anachenga anagawia mwenzake. Wanakimbiza timu nyingine kwa uwanja nzima hata timu nyingine ambao kushika mpira inakuwa ni vigumu sana kwao kwa sababu wanachengwa, wanagaragazwa, wanakimbizwa. Kwa sababu timu ya Barcelona imefanya zoezi ya kutosha. Na kitu ambacho ningeweza kukumbukia kuhusu hiyo timu ya Barcelona ni wakati ambapo ilibeba ile ligi kuu ya ya nchi yao kwa mavilabu bingwa kwa nchi yao. Ilibeba mara tatu mfululizo, karibu mara sita mfululizo. Kitu ambacho hakijai fanyika na timu nyingine ukitembea ulimwenguni kwote. Ni timu ambayo ilikuwa kuachilia kikombe kwao hata kama wako nyuma ni vigumu. Walipokuwa nyuma walikuwa natoka chini na wanakuja wanapanda juu kwa kasi sana kwa kupiga timu zote mfululizo bila kutoka sare, bila kwa hakika kila mechi ambayo walikuwa wanaicheza walikuwa wanaibuka washindi hata ikuwe ni dakika ya ngapi. Ilikuwa ni lazima waibuke washindi. Na mchezo ambao niliupenda zaidi kutokana na Barcelona walikuwa wanacheza mchezo wa kuonana ambapo hakuna mchezaji ambaye alikuwa anacheza peke yake ila walikuwa wanashirikiana kupata ule ushindi wa timu yao. Sasa walikuwa wanagawana mpira. Na mtu yoyote angekuwa na uwezo wa kufunga kwa sababu mfumo wao wa michezo walikuwa wakienda mbele wanaenda wote, kama ni nyuma kubakia wanabakia watu kama wawili lakini wakienda mbele wanaenda wote. Alafu pengine ukitoka upande wa kushoto kuelekea upande wa juu kila mmoja ako na uwezo wa kufunga hiyo bao kwa ura.

Kwa kweli mpira wa besiboli, una wakati mkuu unaojulikana kama ligi kuu ya besiboli, ambao huwa unavutia mashabiki wengi duniani kote. Kwanza kabisa, wakati mkuu wa besiboli huanza kila mwaka, majira ya kuchipua mara nyingi mwezi march au aprili. Hapo ndipo msimu huu huwa na mechi nyingi sana ambapo kila timu hucheza zaidi ya michezo mia moja sitini. Wakati mkuu wa besiboli ni muhimu kwa sababu timu hubambana kuingia hatua za ndoano, ambapo ni kazima timu itoe timu bora na kwa kutoa timu bora ni lazima nyingine itoe nyingine ndiposa hiyo ligi iweze kuendelea. Mashabiki husubiri kwa hamu, ufunguzi wa msimu, kwa sababu huleta matumaini mapya kwa kila timu. Besibuli wakati huu huchezwa kila siku, jambo linalo wafanya mashabiki wabaki karibu na mchezo huo. Kwa sababu wanaufatilia kila mara, kila siku, kuhakikisha ni vipi mashindano yanaendelea. Wakati mkuu huonyesha ushindano mkubwa kati ya timu kongwe na pinzani wao wa muda mrefu. Wachezaji hutumia wakati huu kuonesha vipaji vyao na kuvunja rekodi mbali mbali. Makocha hutumia pia mikakati tofauti kulingana na ratiba ndefu ya msimu ambapo wakati mkuu wa besiboli huleta umoja wa mashabiki wanao ungana mkono na timu zao kwa dhati. Viwanja vya besiboli hijaa kelele na shangwe za mashabiki na nderemo wakati wa mechi kubwa. Kipindi hiki huleta nyota wapya wanao ng'ara na kuvutia macho watu wengi. Kwa sababu wachezaji wakongwe hutumia uzoefu wao kusaidia timu zao kushinda. Na wakati mkuu wa besiboli, huathiri pia uchumi kupitia mauzo ya tiketi na bidhaa za michezo. Vyombo vya habari huipa besiboli nafasi kubwa wakati wa msimu huu. Kwa sababu hapo kila mtangazaji anataka atoe habari kuhusu jinsi mchezo unaendelea na atoe ujumbe maalumu ambao unatokana na ule mchezo na kuwa kiripoti ndiposa ndiposa ifikie kila mtu. Mashabiki hujifunza subira kwa sababu besiboli ni mchezo wa mikakati na muda ambapo lazima mikakati yote iwekwe na muda uwe mzuri ndiposa ule mchezo uweze kuchezwa mwisho wa musimu uleta musisimuko zaidi wakati wa hatua tofau tofauti za mtowano ambapo lazima kila timu ijitoze na kwa hatua za mtowano huamua timu zinazo zitakazo fika fainali na timu ambazo zitabanduliwa kwa sababu huwa haiwi mchezo rahisi ila hua ni mchezo ambao unaonekana finali za baseballi ujulikana kama duniani kwote yaani hua inajulikana kama World Series Ambapo kila mtu ataweka macho yake kuhakikisha kuona huu mchezo wa basiboli unenda vipi na hii tukio kubwa linalo tazamwa na watu wengi duniani huwa wanakaa chini wakiufatilia kila siku kuangalia ni nchi ganiam ama timu gani ambayo itabeba kile kikombe cha besiboli kwa jumla wakati mkuu wa mpira wa besiboli ni kipindi cha musisimuko ushindani na burudani kubwa sana kwa wapenzi wa mchezo huu wa besiboli kwa sababu watu wanatoka pembeni kote nchini kuhakikisha wanauona huo mpira wa besiboli jinzi unachezwa na jinsi wachezaji wanapigania ile shindano la kikombe la besiboli wa hikwira isi ila ue nachukua kujituma kwa wachezaji konesha umairi wawo kwa kikisha wanaibuka washindi wa ule mchezo wa beziboli. Sira isi sana hila uanakomu.

Kwa kweli mimi huwa napenda kula ugali sana, kwa sababu ni chakula cha msingi kinachonipa nguvu na kuniridhisha. Kwanza kabisa mimi natoka mahali ambapo mahindi inakuzwa. Na sehemu ambapo natoka ni sehemu mojawapo ambayo iko na uwezo wa kulisha nchi nzima. Ambapo wanaita hiyo ndiyo sehemu pekee ya kukuza chakula tofautitofauti ya kulisha nchi nzima kwa sababu ya rotuba yake. Na mahindi kwetu huwa inapandwa kwa kiwango kikubwa sana, watu wanatenga mashamba makubwa makubwa ya kupanda mahindi kwa ajili ya kuuza, hata si kukula tu bali kwa ajili ya kuuza kwa sababu wako na rotuba nzuri na mashamba zao zinatoa mazao makubwa makubwa na hata hali ya hewa inaruhusu mahindi kukua hapa. Sasa mimi kwangu kibinafsi napenda ugali kwa sababu ni rahisi kutengenezwa na unapatikana kila wakati kwa sababu huku kwetu kuna mahindi mengi sana na sisi ni wakulima wa mahindi na mahindi huwa unapatikana kila mahali. Ugali hunipa nguvu ya kutosha, kufanya kazi na shughuli mbalimbali za kila siku kule shambani. Ninapoenda kulima, ninapoenda kushughulikia mifugo, ninapoenda pia kuhakikisha, ng'ombe wanapata chakula, hiyo yote inatokana na kukula vizuri. Hata nikienda shambani kulima, shamba la mahindi lazima niwe nimekula ugali, huenda kwa mboga za kienyeji ama kwa nyama ndiposa nikienda shambani nakuwa na nguvu. Na ule ugali napenda kula na mboga za majani kama vile michicha ambayo ni mboga ya kienyeji na mboga ya kienyeji tofautitofauti hufanya mlo wangu uwe kamili na wenye afya kabisa. Ugali ni chakula kinachoshirikiana vizuri na vyakula vingine kama samaki, nyama na maharagwe. Na mara mingi nikienda pengine kazini ya shamba ya kuhakikisha naenda kuangalia mahindi jinsi yanaendelea kama yanahitaji mbolea kama yanahitaji nini huwa nakula ugali kwa samaki na mboga ya kienyeji ambapo huwa napata nguvu ya kuniweka shambani kutoka pengine masaa za asubuhi mpaka masaa za jioni hivi. Na napenda kula ugali kwa sababu huniridhisha, haraka na hunifanya nihisi, huwa unanifanya nisihisi njaa kwa muda mrefu. Kwa sababu mahali ambapo huwa naenda kazini kule shambani, ni mahali mbali sana. Sasa kupata muda wa kurudi nyumbani kupika ugali, ni ile inakuwa ni vigumu. Sasa huwa nahakikisha nimekula asubuhi, nimeshiba, ninapoenda kule kazini, niko sawa, hata afya yangu, iko sawa. Ninapofanya kazi shambani, kazi yangu inakuwa nyepesi na inanisaidia hata kuweka muda wangu vizuri. Na ugali ni chakula, mojawapo ya chakula ya kitamaduni kule kwetu kwa sababu kila mtu huwa anakula ugali. Na ugali sisi ndizo tunapanda yale mahindi, mimea ya mahindi, ndiposa iweze kutoa mahindi ya kutosha ya kulisha nchi nzima. Sasa kwangu ugali ni chakula cha kitamaduni na huwa nakipenda sana nikila na mboga ya kienyeji na maziwa. Pia ugali hunisaidia kudumisha, utulivu, wa tumbo langu na afya ya mfumo wa pengine kukula chakula tofautitofauti. Mimi kwangu huwa inakuwa vigumu lakini nikila ugali afya yangu inabaki imara na huwa sisumbuliwi na kitu chochote ambacho pengine huenda kingenisumbua nikose amani ila huwa napata afya nzuri ambayo huwa inatokana na kula vyema. Na kwa hakika mimi ugali kwangu hata nyanya yangu alikuwa akipika ule ugali, anapika na mboga ya kienyeji na na ile samaki ambapo tulikuwa tukiketi chini, tukila, tunajihisi, tuko mahali tofauti. Kwa sababu wangekupea chakula kingine hata haungekuwa na uwezo wa kukila. Kwa sababu hakiendani na ugali. Na ugali kwa hakika hunisaidia kuunganisha familia wakati wa chakula cha pamoja ambapo huwa tunakutana na nyanya yangu, baba yangu, babu yangu tunaanza kupeana hadithi, ambapo babu na nyanya huwa wanatupea hadithi tofautitofauti tunapokutana, tukila ile ugali na hapo huwa tunajifunza vitu vingi sana tukiwa kwenye meza, tukiwa tunakula ugali.